Kwa wiki nafua nguo mara moja tu na nina nguo nyingi sana. Hivyo napokuwa nazifua mara moja kwa wiki huwa napata pia nafasi ya kuvaa nguo hizo wiki nzima. Na inapofika wikendi huwa nafanya kufua nguo zangu zote ili niweze kuzivaa siku za kazi inapoanza mpaka inapofika weikendi kwa hiyo kwa wiki huwa nafua nguo mara moja tu.

Kipaumbele kwa kazi yangu kwenye upande wa mawasiliano, kwanza kabisa ni kukutana, napokuwa nipo kazini kwa mawasiliano, huwa napenda kukutana na watu wangu ambao nafanya nao kazi au wale ambao huwa naitaji kufanya nao kazi. Kwa sababu kazi nazozifanya mimi huwa zinaitaji ushirikiano katika kuonana kupeana maelekezo lakini kwa wale ambao waneza kuwa mbali basi wanatumia simu yangu huwa nawasiliana nao na watumia ujumbe eitha kuapigia na hivyo ndivyo ambavyo tunawasiliana.

Ndiyo, napenda kusoma maoni mtandaoni. Japo, lazima yawe maoni ambayo yamelenga mada ambayo mimi huwa naifuatilia au kuipenda. Huwa sisomi maoni ambayo haya husu mada ambayo mimi naipenda. Huwa nasoma maoni kwenye matukio maalumu, matukio ambayo yanaweza kuisababishia jamii taharuki au faida katika jamii. Napenda kusoma maoni ya namna hiyo.

Namna mbavyo na shughulikia kazi ya dharula ni kwa kuacha vitu vingine na kuifanya kazi ya dharula hiyo kwa sababu na mini dharula huwa ni ya mudamfupi. Na kama dharula inaweza kuji ikawa ni ya muda mrefu basi na huwa naangalia ukubwa wa dharula hiyo na umuhimu wake kuachana na kili ambacho naweza kukifanya kwa mpangilio. Kwa hiyo namna ya kushughulikia dharula ni kuichunguza kwanza dharula enyewe. Kama ina umuhimu huwa naipatia muda na kuhakikisha kabisa naifanya na kuimariza na shughulikia.

Ndiyo, nina hiyo tabia ya kutoa sadaka na michango. Na mara kadhaa huwa nafanya hivo endapo kama nakuwa na kitu cha kutoa. Kwenye michango ya jambo lolote huwa nashiriki. Lakini pia huwa nashiriki kutoa sadaka ingawaje huwa napenda kutoa sadaka zangu sanasana. Kwa watu ambao hawajiwezi na ukutana nao mimi.

Namna ambavyo nasharekea siku kuu ni kwa kuhakikisha nakutana na ndugu jamaa marafiki, kukaa pamoja, kupata chakula kizuri ambacho kitakuwa kimeandaliwa mahususi kwa sababu ya siku hiyo. Hiyo ndo namna ambayo mimi huwa nasharekea siku kuu. Nikiwa na watu wangu wa karibu. Lazima nihakikishe niko na watu ambao mimi nawakubali familia kwa upamoja tunasherekea siku kuu.